Wazo zuri nililonalo kwa siku ya leo kuanza kujifunza ujuzi kwa matumizi ya mtandao ili kujitengenezea kipato. Hili limetokana na hali niliyojikuta nayo hivi sasa. Kwani nimepunguzwa kwenye kazi ambayo nilikuwa nimeajiriwa na sasa sina ajira. Kupitia wazo hili, nimeona kuwa kuuza ujuzi mtandaoni inaweza kuwa njia sahihi ya kujikwamua kiuchumi. Hasa, tukizingatia uhaba wa ajira nchini kwetu. Kwa sasa, teknolojia na mtandao vinatoa fursa nyingi za kujiajiri, kuanzisha huduma nyingi za kujiajiri, kuanzisha huduma au bidhaa, na kupata kipato kwa njia za kidigitali. Hivyo, kuanza kujifunza ujuzi huu ni hatua muhimu ya kujenga uwakiki wa fedha binafsi na kujiandaa na changamoto za ajira.

Muziki ninaopenda kusikiliza mara nyingi ni muziki wa hip-hop. Kwa Kiswahili, unaitwa muziki wa Foko Foko. Napenda sana muziki huu kwa sababu unaeleza maisha halisi ya watu, changamoto zao, ndoto zao na mapambano ya kila siku. Hasa kwa jamii za kawaida na tabaka la chini. Hip-hop haukua tu burudani, bali ni sauti ya watu, njia ya kusema ukweli na kupinga hali zisizo sawa katika jamii. Mara nyingi ninaposikiliza nahisi kama ujumbe wake unanigusa moja kwa moja. Unanifanya nitafakari maisha na kunipa motisha kwa ya kupambana ili kubadilisha hali yangu. Pia napenda jinsi wasanii wa hipop wanavotumia maneno ya ubunifu mkubwa, wakichanganya mashahiri, ujumbe wa kijamii, na historia ya maisha yao. Kwa ujumla, hipop ndio muziki ninaosikiliza zaidi kwa sababu unanipa uelewa, hamasa, na hisia za kujiamini katika safari za maisha.

Wakati wa likizo najistawisha kwa kupumzika kiakili na kimwili, huku nikitumia muda huo kujifunza na kujiboresha. Kwanza, napunguza presha za kila siku kwa kujitengea muda wa utulivu, kusikiliza mziki ninaupenda na kuwa karibu na familia au marafiki. Hii hunisaidia kulejesha nguvu na mawazo mapya. Pia hutumia likizo kama fursa ya kujifunza ujuzi mpya, hasa kupitia mtandao. Kama kujiongezea maalifa ya teknolojia au ujuzi unaoweza kunisaidia kujitengenezea kipato. Wakati mwingine najishughulisha na kusoma, kufanya mazoezi mepesi au kupanga malengo mapya ya binafsi. Kwa ujumla likizo kwangu ni muda wa kujiponya, kujitafakali na kujianda kuwa mtu bora zaidi baada ya mapumziko.

Napenda kufanya kazi kwa njia zote mbili, yaani pekee yangu na pia na wengine, kutegemea aina ya kazi. Ninapofanya kazi pekee yangu huweza kuzingatia zaidi, panga mawazo kwa uhuru na kumaliza majukumu kwa kasi bila usumbufu mwingi. Hata hivyo, ninapofanya kazi na wengine napata fursa kubadilishana mawazo, kujifunza mitazamo mipya, tofauti na kuboresha ubora wa matokeo kupitikia ushirikiano. Kazi ya pamoja pia husaidia kukuza stasi za mawasiliano na kazi ya timu. Kwa ujumla, ninaamini mchanganyiko kwa kufanya kazi pekee yangu na kushirikiana na wengine. Hunifanya niwe mwenye ufanisi, mwenye matokeo bora zaidi.

Napenda kuvaa nguo rahisi, nadhifu na zinazonifanya nijisikie huru. Mara nyingi hupendelea mavazi ya kawaida yananifaa kwa shughuli za kila siku kama suruali rahisi, fulana au shati lisilo rasmi. Aina hiyo mavazi hunipa faraja na uhuru wa kutembea na kufanya kazi bila usumbufu. Hata hivyo inapohitajika kwa hafla au mazingira ya kikazi unaweza kuvaa nguo rasmi iliyo na heshima. Kwa ujumla napenda mavazi yanayoendana na hali yanoenyesha unadhifu, rahisi na kujiamini.

Tabia inayonichukiza sana ni ukosefu wa uwajibikaji na hila. Napenda watu wawe wazi, waaminifu na wakiwa tayari kuchukua jukumu la matendo yao. Kwani ukosefu wa uwajibikaji unapelekea matatizo yasiyo lazima na kushusha morali ya wale wate walio husika. Pia kuchelewesha mambo bila kuwa na sababu halali na kusema moja au kufanya nyingine ni tabia nyingine inayonichukiza. Kwa sababu inaharibu uhusiano na kufanya hayo mawasiliano kuwa magumu. Kwa kifupi, napendelea watu wakiwa wakweli, wa heshima na kuaminika.

Mimi nahifadhi pesa kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza naunda bajeti ya kila mwezi ili nijue mapato na matumizi yangu. Baada ya hapo na wahifadhi kiasi kidogo kila mwezi kwenye akaunti ya akiba na kueka baadhi ya pesa mbali kwa dharura. Pia napendelea kuepuka matumizi ya sio lazima kama kununua vitu visivyoitajika haraka. Kwa kufanya hivi, ninauhakika kuwa nina akiba ya dharura na pia ninaweza kupanga matumizi ya baadae. Ikiwa ungependa naweza pia kukueleza mbinu nyingine ambazo unaweza kutumia kwa ajili ya kufanya saving ya pesa zako binafsi.

Binafsi, napenda sana kufanya mazoezi ya mwili. Mara nyingi najitahidi kufanya mazoezi ya mwili aghalau mara mbili hadi nne kwa wiki. Mazoezi haya ni pamoja na kutembea, kukimbia kwa mwendo wa wastani, na kufanya mazoezi ya nyumbani. Hii, hunisaidia kudumisha afya, kuongeza nishati, na kupunguza mkazo, unaojitokeza kutokana na shughuli za kila siku. Wakati mwingine, ikiwa siku ni bizi sana, najitahidi angalau kufanya mazoezi madogo madogo, au kutembea kidogo badala ya kukosa kabisa.

Wakati wa msongo wa kazi napendelea kuchukua hatua, zinazosaidia kutuliza akili na kuzingatia upya kipaumbele cha kazi. Kwanza napumzika kidogo, nikinywa maji au kikombe cha chai. Kisha najaribu kupanga tena orodha ya siku na kazi. Kuangalia nini cha muhimu, zaidi, cha kumaliza na kipi kinaweza kusubiri. Pia napenda kufanya mazoezi madogo ya kupumua au kutembea kwa dakika chache ambayo hunisaidia kupunguza mkazo na kuimarisha nishati. Mara nyingine kujielekeza kwa muandishi au kuandika mawazo kunanisaidia kuona suluhisho kwa urahisi. Kwa ujumla, lengo langu ni kushughulikia msongo kwa utulivu na kwa njia inayozalishs matokeo badala ya kuchanganyikiwa.

Napokea maoni ya kazi kutoka kwa wengine kwa mtazamo wa kujifunza na kuboresha. Ikiwa maoni ni chanya yananipa motisha na kuridhika. Lakini ikiwa ni yasio chanya naya chukulia kama fursa ya kujirekebisha badala ya kukasirika. Kwanza nasikiliza kwa makini ni kijaribu kuelewa maana kamili ya maoni hayo. Kisha naya angalia kwa upole ili kuona ni nini kinaweza kubadilishwa au kuimarishwa. Kwa njia hii, maoni yanakua chachu ya ukuaji wangu binafsi na kazini na si kitu kinacho sababisha stresi au hisia mbaya. Pia, mala nyingine na wauliza watu kufafanua zaidi. Ikiwa maoni ni magumu kuelewa, ili ni pate mwanga zaidi na kufanya mabadiliko kwa ufanisi.

Kwa kawaida na kaa hadi saa nne au saa tano usiku kabla ya kulala. Sababu ni kwamba wakati huo mazingira huwa tulivu na hunipa nafasi ya kutafakari, kupanga mambo ya kesho na kufanya shughuli za mtandaoni. Hata hivyo na jalibu kutozidisha sana. Ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu siku inayo fuata.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Kwa sababu ni kwamba ni raisi kuipika, inaweza kupikwa kwa njia nyingi, kukaangwa, kuungwa, au kuokwa. Na radha yake huwa tamu sana ikiwa imechanganywa na viongo vizuri. Pia nyama ya kuku ni yenye afya kuliko baadhi ya nyama nyingine. Kwa hiyo inafaa kwa mlo wa kila siku.

Leo ningependa kujifunza kuchora na kubuni michoro ya kidigitali. Sababu ni kwamba, hii ni stadi yenye thamani kubwa leo. Hasa kwa mtu anayetaka kujitengenezea kipato mtandaoni na kuunda kazi za ubunifu. Pia, inatoa fursa kuonyesha ubunifu wangu na kuunda kitu chenye maana badala ya kuwa na shughuli, zisizo kuwa na tija. Hadi sasa, sijawahi kujifunza kwa kina kuhusu michoro ya kidigitali. Ila nimeanza kutafuta mafunzo mtandaoni, video za mafunzo na kurasa za kujifunza programu za kubuni. Nimepanga kuanza hatua kwa hatua, kuanzia mafunzo rahisi na kuendelea na miradi ya kiutendaji. Nimeona hii ni wakati mzuri wa kuanza kwa sababu nina muda wa ziada kwa sasa na nataka kutumia vipaji vyangu kwa njia itakayotoa matokeo ya kweli hasa baada kupungua kwa kazi niliyokuwa nikifanya hapo awali.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni chinua Achebe. Napenda maandishi yake kwa sababu yanaeleza kwa kina maisha ya jamii za kiafrika, changamoto za ukoloni na migongano ya utamaduni na mabadiliko ya dunia ya kisasa. Kupitia vitabu kama Things Fall Apart Achebe amenifanya kuelewa historia utambulisho na dhamani ya utamaduni wetu kwa mtazamo wa kweli na wa kuheshimu jamii za kiafrika.